Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu na ni rangi ambayo imekuwa imekuwa na nafasi ya pekee sana katika maisha yangu kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu mwenye mawazo mazuri na mwenye amani moyoni. Kila ninapoiona rangi ya buluu hunikumbusha anga pana lilo wazi katika bahari kubwa yenye kina kirefu. Vitu ambavyo hunifanya nifikirie uhuru, nguvu na uwezekano usio na mpaka. Anga hunikumbusha kuwa matatizo yangu. Anga hunikumbusha kuwa matatizo yangu si makubwa kuliko ulimwengu. Huku bahari ikijionyesha nguvu na siri zake kwa sababu wakati mwingine huwa tulivu na wakati mwingine huwa na mawimbi makali. Nina vitu vingi vya rangi ya buluu kama vile nguo, mkoba wa shule, daftari, na hata kifaa changu cha simu. Mara nyingi najikuta nachagua rangi hii bila kufikiria sana kwa sababu hunipa faraja. Rangi ya blue hunifanya nijisikie nikiwa tulivu, kujiamini na kuweza kuzingatia kile ninachokifanya. Hasa ninapokuwa na msongo wa mawazo pia hunisaidia kuwa na hisia za uwiano wa kihisia kwa sababu hupunguza hofu na wasiwasi naiona rangi hii mara nyingi sana katika mazingira ya asili kama vile angani, baharini, mito wakati mwingine kwenye maua na pia katika maisha kisasa kama vile teknolojia, vifaa vya shule, nembo ya makampuni na mitandao kijamii. Kwa ujumla rangi ya blue si rangi tu kwangu, bali ni chanzo cha faraja, msukumo na tafakari na inaendelea kuathiri hisia zangu, maumizi yangu, maamuzi yangu na namna ninavyo ninavyotazama ulimwengu kila siku zaidi ya kuwa rangi ninayoipenda, blue imekuwa sehemu ya utambulisho wangu na namna ninavyojieleza bila hata kusema neno. Ninapokuwa katika mazingira yenye rangi hii, huhisi kama akili yangu imepata nafasi ya kupumua na mawazo yangu, hupanga, upango kwa utaratibu. Blue hunifanya niwe mtu wa kusikiliza zaidi kufikiria kwa kina na kufanya maamuzi kwa utulivu badala harakaharaka. Pia nimegundua kuwa rangi hii hunipa nguvu ya ndani na uvumilivu. Hasa ninapokutana na changamoto au hali ngumu maishani mwangu. Wakati mwingine ninapojihisi nimechoka au kukata tamaa huona au kuvaa kitu cha rangi ya blue hunirudishia matumaini na kunikumbusha kuwa kila hali hubadilika kama vile anga au bahari rangi hii hunifanya nijisikie kuwa.